Kwa kawaiida mimi hulala masaa nane, kutoka sa tatu usiku, mpaka saa kumina mbili ya asubuhi, masaa hayo ya nanipa, mda wakupumzika vizuri, niaamke nikiwa nimechangamka bila uchovu uwote. Na masaa manane, au masaa nane, hunipa tu wakati mzuri wakupumzika, wakati muda mzuri wakupumzika, muda wakuchangamka, asubuhi ninapoamka, sina uchovu, naeza fanya kila kitu ambacho nataka. Bila tashwishi yoyote.

Leo nimeamka saa kumi na mbili, nikaomba, nikaenda, nikaosha uso, alafu nikarudi kusoma. Sijakula bado, huwa nakula saa nne, saa nne asubuhi, lakini kutoka saa kumi na mbili hadi saa tatu hapo, mi huwanasoma kwa kuwa akili yangu inakuanga imechangamka hayo masaa. Kwa hivyo, naamka, naomba, naosha uso, naingia kusoma kutoka saa moja hadi saa tatu. Halafu sa nne naingia kukula.

Naam, mimi hupenda kupanda milima sana. Kwa mfano wakati mimi na marafiki zangu tumeamua kupanga jambo lolote, mimi naweza taka twende kupanda milima. Lakini si kuenda hoteli kukaa tu na kukula. La, napenda tu kuenda kutembea, kuona vitu vizuri, kuenda kwa msitu hewasafi, kuona tu maji, kuona tu. Nili napenda, kwa kuwa napenda soma la jeografia, kumaanisha napenda tu milima. Chochote kinafanyika huko milimani Lakini sikuenda tu kwa hoteli na kukaa kukula la Hilo halinifurahishi napenda tu kupanda milima.

Mimi napendelea kitanda kizuri. Kitanda kizuri kunakupa nafasi ya kulala vizuri bila maumivu yoyote. Kitanda kigumu, kinaweza kuwa kigumu na kinaweza kaa kwa miaka lakini ukikilala hapo, unasikia maumivu, unasikia ni kama shingo inavunjika. Kwa hivyo kitanda kizuri mimi nakipenda. Nataka tu napendelea tu kitanda kizuri. Kwa kuwa kitanipa nafasi mzuri ya kulala vizuri na kuamka siku inayofuata nikiwa vizuri. Sina maumivu yoyote.

Mimi nikijipata katika mgogoro na mtu huwa na naona tu ni niende tu bila kubishana na mtu. Ni mimi ni mtu napenda amani na singetaka kubishana na mtu ama kupigana na mtu yeyote. Mi nitamwambia tu sina ubaya pole kama nimekukosea alafu niende. SSpendi, sipendi kubishana na mtu ama kukua katika hali mbaya na mtu. Napenda tu amani, tuishi kwa umoja, tuishi vizuri. Kama nime nimemkosea, nita nitasema pole. Kama sijamkosea, pia nitaenda tu bila kubishana na yeye.

Napenda kukula katika hoteli kama si nyumbani kwangu, lakini naenda mahali nimezoea hoteli yenye najua jinsi wanavyo pika chakula, usafi, na siwezi enda hoteli lolote kwa kuwa watu ni wachafu, wanaweza pika vitu ambavyo vinaweza ni dhulumu kiafya. Kwa hivo, napenda kukula kwa hoteli wakati sili kwangu, lakini hoteli ya mtu ambaye naamini, mtu ambaye najua jinsi anavyopika vyakula vyake.

Kila asubuhi ninapoamka naomba naosha uso alafu nasoma. Lazima tu nifanye hayo mambo matatu. Lazima nisome ya asubuhi kabisa kwa kuwa akili yangu inakuanga imechangamka asubuhi. Mchana nakuanga nimechoka kidogo na jioni. Kwa hivo asubuhi mara nyingi mi husoma, vitabu na kufanya hesabu na kuendelea tu kujifunza mambo tofauti tofauti.